Kila siku ninatumia zana za kidijitali kama hizi, namba moja injini za ufuataji, ya pili programu za mawasiliano, ya tatu zana za uandishi, ya nne zana za kujifunza mtandaoni, ya tano zana za kupanga taarifa, na zana za teknolojia ya AI.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni sebule. Ninakipenda kwa sababu ndicho chumba kinacho kusanya kila mtu na kinahisia na ukaribu na utulivu. Sebule hunifanya nijisikie niko nyumbani kweli. Hasa baada ya siku ndefu ya kazi au shughuli. Kinachofanya chumba hiki kipendeke ni mwanga wa kutosha, mpangilio mzuri wa viti na mapambo madogo ya nayokifanya kiwe na uhai. Pia ndicho chumba ambacho wageni hukaribishwa, hivo huwa na kumbukumbu nyingi nzuri na mazungumzo vicheko na muda wa pamoja na familia au marafiki. Sebureni huwa nafanya shughuli mbalimbali kama kutazama televisheni, kusoma, kusikiriza muziki au kupumzika tu. Wakati mwingine hutumia muda huo kufikiria au kupanga mambo yangu, nikiwa ndani ya chumba hicho huisi amani, faraja na furaha. Jambo linalonisadia kupunguza mawazo na kupumzisha kiakili.

Wakati wa jua kali napenda kufanya shughuli zinazonisaidia kupunguza joto na kujiskizia huru. Mara nyingi napenda kukaa sehemu yenye kivuli au ndani ya nyumba nikiwa na upepo mzuri. Pia napenda kunywa vinywaji baridi kama maji au juisi ili kujipoza. Kama nina muda napenda kupumzika kusikiliza muziki laini au kutazama kipindi kifupi cha televisheni. Wakati mwingine napenda kuoga na maji baridi au kuenda kuongelea na pia kufungua madirisha ili hewa ipite vizuri. Kwa ujumla napenda mazingira tulivu yanayonifanya nijisike mtulivu na mwenye nguvu hata wakati wa jua kali.

Mnyama ninaefuga ni kasuku wa rangi ya kijani. Napenda kasuku kwa sababu anaonekana mzuri sana. Ana manyoya yenye rangi ya kijani na njano na macho yake ya naangaza kwa umbo la furaha. Kwa upande wa ukubwa ni mdogo kiasi lakini ni mwenye nguvu na mwenye uhai. Kwa tabia na mienendo ya kasuku mara nyingi hupenda kukaa kwenye fimbo au ndani ya kizimba lakini huweza kukimbia kidogo kwa furaha na kuzunguka. Tabia yake ya kuiga sauti na maneno ni ya ajabu. Mara nyingi hupenda kukaribia watu na kuonyesha upendo kitu kinachonichekesha na kasuku huyu ni mara nyingi yeye hupiga kelele kwa furaha anapoona mtu au anapopata chakula. Pia napenda kucheza na vinyago vya ndani kama kamba ndogo au minyororo ya plastiki napenda kufuga mnyama wa porini kwa sababu ana uhai na tabia ya ajabu zinazofurahisha. Kasuku wanakuja na hisia za asili na huleta uhusiano wa karibu na mazingira ya porini ndiyo mana mimi hupenda kumfuga sana.